Ninasherehekea siku kuu kwa kuwa pamoja na familia yangu. Mara mingi ninaenda nyumbani kukutana na wazazi ndugu na marafiki zangu. Pia tunakula pamoja tunakuwa pamoja kama familia tunakuwa na mazungumzo pia na watoto wanacheza pamoja. Kwa hivyo.

Kwa kawaida mimi sipendi picha kwa hivyo sipigi picha mara nyingi picha ambazo ni zangu sipigi mara nyingi lakini nina mtoto ambaye anapenda picha kwa hivyo kama mamake mara kwa mara anani ananiuliza ananiambia ni nimpige picha kwa hivyo nampiga picha lakini kama ni picha zangu binafsi mimi mwenyewe sipendi sipendi picha kwa hivyo tuseme napiga picha kama.

Ili kuweka afya nzuri ama kuhakikisha kwamba nina afya nzuri. Nakula vyakula ambavyo vina afya kama vile mboga na matunda, pia nakula vyakula ambavyo vimepikwa nyumbani na pia nafanya mazoezi.

Napotaka starehe na chukua simu yangu naingia kwenye mtandao wa tiktok. Naangalia video sana sana video ambavyo video ambazo ni za kuchekesha na pia naangalia mambo ambayo yanaendelea kwenye dunia, kwa hivyo hivyo ndivyo.

Ili kujianda kwa mkutano nahakikisha kwamba nina kalamu, nina kitabu ama karatasi lakini kwa sana sana napenda kitabu manake karatasi ni rahisi sana kupoteza hiyo karatasi. Alafu pia nahakikisha kwamba nimeamka mapema ili niwai nifike kwenye mkutano.

Ndiyo, napenda kupiga kura kwa sababu kupiga kura ni haki yangu kama mkenya ama mwananchi. Lakini wakati wakura pia unahitaji kuwa hakuna kazi nyingine ambayo unayoifanya ili uweze kupiga kura hiyo siku.

Niliamka saa kumi na mbili asubuhi, nikatazama, nikaingia kwenye mtandao wangu wa Facebook, baade nikaenda jikoni, nikawandalia watoto wangu uji, baadae baada ya kuwandalia uji nikaanza kazi za nyumbani za kusafisha.